Jambo la dini nilalo lipenda, wakati wakutoa matoleo haswa fungu la kumi, hapa uweza kutoa shukurani kwa mwenyezi mungu, na pia watu uweza kuwa na ule moyo wa kujitolea na kutoa. Pia jambo muhimu la dini, ni mahali ambapo watu sherekea kwa maadhimisho ya tendo zuri kwenye dini.

Kazi ya nyumbani ni nayoichukia ni kupiga deki. Kazi hiyo huwa huhitaji nguvu za kuinama na kuinuka. Hivyo basi si nzuri kwa watu wanaofanya. Kazi za walio na shida za kiuno na pia shida za kifua. Mara nyingi kazi hizi hufanywa na watu ya lio wanaojiweza kupumua na wanaweza kukua na nguvu nyingi.

Mchezo ninaupenda katika olimpiki ni mchezo wa mita mia moja. Mchezo huu ninaupenda ni kwa sababu mchezo hii ufanya wa shiriki kutoka kwa mbio ya kasi sana. Na pia, wanapo toka kwa mbio ya kasi. Mchezo huu ninaukumbuka kutazama mwaka uliopita. Niliutazama kwenye runinga na kwenye rununu pia. Hapo ambapo ndipo nilieza kupenda zaidi. Mchezaji nilio mpenda zaidi katika mchezo huu wa olimpiki alikuwa mwenyewe anajiita machachari. Kunapokuwa kwenye mchezo wa olimpiki mimi uhisi kuwa na furaha zaidi ya chochote. Kwa sababu mchezo huu unifanya kufurai na kukua na bashasha zaidi.

Katika mwaka mpya, mimi husherehekea kwa kuadhimisha na kuukaribisha kwa mbwe mbwe na shangwe ili kuezesha kufurahia mambo yaliopita, ya mwaka uliopita na kukaribisha mambo ambayo nitakayo yafanya mpya haswa mimi hutembelea mahali za kifahari, mahali ya ambapo kuna furaha, mahali ya ambapo kuna wanyama. Na pia kusherehekea upya vizuri na pia kukunwa vinywaji na majirani na marafiki. Hivyo basi huwa mwaka mzuri ambao kuna manufaa sana na ambao hujikita vizuri sana.

Ujuzi naohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kutype data. Kuweka data kwenye system, system ya computer. Na pia kueka orodha za majina haswa huo ni ujuzi ambao naofaa ku kuimarisha ili kukua mwanasayansi, mashuhuri na hodari. Ujuzi huu uniwezesha, utaniwezesha kukita mizizi kwenye zanaa ya computer na zanaa ya teknolojia.

Wafanyikazi wapya kazini, mimi huweza kuwapea mikutano na pia huweza kuwailimisha, wanachofa kufanya kazini, kuwapea mahali ambapo anaweza kusimamia. Kwa sababu wafanyikazi hawa, huwa wanaitaji mtu anayeweza kuwapanga na kuwapea mpangilio mzuri. Haswa wakati wa kazi inapokuwa nyingi ama kazi inapokuwa chache, kila mtu huwa na mahali sawia, anaposimamia.

Namkumbuka mwalimu wa hisabati, mwalimu aliyekuwa maarufu mwenye bidii, aliwahi sana darasani, alikuwa anajikita kwenye mizizi ya hisabati, na pia alikuwa na umahiri sana katika somo hili. Aliweza kutufunza silabasi mzima, ya shule ya upili na pia katika kwenye kundi la jografia. Mwalimu huyu nilimuenzi sana na kumpenda.